Urafiki wangu wa karibu kabisa na urafiki mwenye tunakuwa na urafiki wa dhati ni jirani yangu tulisaliwa pamoja, huyo jirani ni mtu mzuri sana sababu tulianza urafiki wetu tukiwa watoto na wakati tulikuwa shuleni pamoja Tulikuwa tunaenda asubuhi pamoja tukiongea hata tukicheza barabarani mpaka saa hii, sisi ni marafiki Hata kama tuko wazee, huwa tunatembeleana, na hata kama aliolewa mbali kidogo huwa tunatembeleana mara kwa mara Halafu kila wakati huwa tunaongea kwa simu ili tujuliane hali Tunapendana sana, hata watoto wetu siku hizi wameanza kuchukua huu mtindo wa mapenzi yetu Wamekuja kujua sisi ni marafiki wa dhati tuliotoka mbali na tunaenda mbali Tumesaidiana na kila kitu, hata kuna wakati tunalima pamoja, tunakodesha shamba, tunalima pamoja na wakati wakuvuna. Hakuna malalamiko yoyote ile, tunavuna, tunauza na tunagawanya vile inatakikana Hakuna siku tumekosana, hakuna siku tumetoa malalamiko yoyote, hata wazazi wetu wenyewe wanajua vile tunapendana Hata majirani, hawataki kuingilia urafiki wetu, hata uende useme nini, hakuna siku tutakusikiza sababu sisi tumetoka mbali na hatutaki vita yoyote, tunataka kuishi hivyo mpaka tuwe wazee na tuwe na historia mzuri ya kuwa marafiki.

Mimi napenda kununua vitu vya kujirembesha sana sana bangiri na vipuri vya masikio alafu saa ya mkononi. Na pia napenda nguo za mitindo mipya alafu viatu, hapo pengine napenda kununua mafuta na sabuni za kujirembesha.

La, hapana, mimi sipendi kuendesha baiskeli kabisa. Baiskeli kwangu ni ngumu sana kuendesha. Mi hata kupanda baiskeli ni shida kubwa sana. Sijawahi kuipenda kabisa. Hata nikiona mtu anaiendesha. Mi naichukia sana. Hata sitaki kumwangalia sababu naona ni kama ataenda mbele aanguke. Baisikeli sio nzuri kwangu lakini wenye kuendesha wanaipenda sana.